Wakati wa jua kali, mimi upenda kukaa mahali penye kivuli, au ndani ya nyumba kukiwa na hewa safi. Pia, mimi utumia muda huo kunywa kinywaji baridi na kusoma kitabu. Huku ni kisubiri jua lipungue makali ili niweze kuendelea na shuguli zangu za nje.

Hakika, napenda sana kulima bustani, hasa kupanda mboga za majani na viungo kama pilipili na iliki. Kama mtaalamu wa monitoring and evaluation, mimi hufurahia sana kufuatilia hatua za ukuaji wa mimea yangu tangu mbegu hadi kuvuna. Inanipa utulivu wa akili na uhakika wa kupata chakula safi na chenye afya kutoka nyumbani kwangu.

Kwa kiasi kikubwa, naitumia kompyuta yangu kwa ajili ya uchambuzi wa data na kazi za AI training. Hapa ndipo ninapotuia muda mwingi na kujifunza mifumo mpya, kusafisha takwimu na kuhakikisha kuwa tarifa zinazozalishwa ni sahihi zenye tija.

Kumbukumbu yangu, mzuri ni ushirikiano na marafiki zangu. Wakati wa maandalizi ya mitihani na miradi ya kikundi nakumbuka tulivyokua, tukikesha tukijadidiana maswala ya kazini. Na furaha tuliyopata pale matokeo yalipotoka na tukaona sote tumefaulu. Yale mazingira ya shule hayakunipa tu eimu pekee bali walinifunza umuhimu na utulivu na kusaidiana iili kufikiria lengo moja.

Mimi ni mtu wakuhai kila wakati. Ninaamini kuwa muda ni rasli mali ya dhamani. Hasaa katika kazi yangu sasa ya data analysis. Ambapo umakini unaitajika tangu dakika ya kwangu. Kuwahi kuna nipa fursa ya kutulia na kupanga akili yangu kabla ya kuanzia jukumu lolote.